Likizo yangu ya ndoto ni mchanganyiko wa mapumziko, burudani na uzoefu wa kipekee. Mfano ya likizo ya ndoto ni likizo ya pwani kukaa kwenye ufuo wa bahari, kusikiliza mawimbi, kula samaki safi na kupumzika chini ya jua. Likizo ya mlima kupanda mlima kutembea mistuni na kufurahia hewa safi mandhari ya kijani. Likizo ya maji kubwa mikubwa kutembea mjini miji maarufu kama New York. Na likizo ya uturivu kukaa sehemu tulivu labda hotelini ndogo au kijiji cha mapumziko kwa ajili ya kutafakari kujipumzisha. Kwa nini likizo ya ndoto ni muhimu kutoa nafasi ya kupumzika na kujiondoa kwenye msogo wa mawazo kufanya mtu kujifunza utamaduni mpya na kukutana na watu wapya. Ujenga kumbukumbu za kudumu zinazo baki maisha yote huchochea furaha na motisha mpya unao pole rejea kazini au shuleni.